Unaoga marangapi kwa siku? Kwa siku asubuhi nikiamka wanaoga kwanza kwa sababu ni kilala sa zingine kuna joto umesweat. Ukiamka asubuhi nasikia ukona uchovu so unaoga wa asubuhi Before ni toke kwa nyumba, then nikisha toka nienda shuguliza mchana kuchoka choka then jioni nikisha rudinaoga tena. Nikioga, nasikianga ni merilax, naezalala, vizuri, uchovu inapungua kidogo, lakini bila kuoga, nasikianga umechoka unanukajasho. Saa zingine unasikianga tu unaumwa na sehemu zingine za mwili kama mi nisipoga na mungwa na mungwa mungwa, nasikianga uchovu kwa mungwa sana sana.

Unapenda wanyama wa aina gani? Napenda wanyama ambao ni flentry, wenye hawaattack mtu, wenye hawaezi kuumiza. Kwa mfano, paka, kuku, kondoo, mbuzi. Okay mi sipendi wanyama wenye inaeza fika point, akuvamie. Maybe amekasirika, anaeza kuattack kama batamzinga. Oh my god. Kuna wakati neighbour wetu alikuwa na batamzinga. Then mtoto wake, alikuwa mdogo, alikuwa toddler hivi, akaenda kuchezea batamzinga. Mi sijui batamzinga ilishikwa na nini ikavamia mtoto, then ikamuuma hapa kwa kichwa, mtoto akapata injury, kupelekwa hosi, akakufa. So mi sipendi mnyama yoyote mwenye either ako poisonous in some way ama anaeza kuattack akikasirika. Mi napenda paka, kuku, bata, maybe ng'ombe Lakini pia ng'ombe inaeza kuattack so si sana ng'ombe. Mbuzi na kondoo, yeah.

Unapenda kuona maendeleo gani katika jamii? Poa, mimi kama ushagu kwetu. Watu kitambo walikuanga. Hawajui simu, hawajui smartphone. Ukivideocall mtu angesema wewe ni devil worshiper. Oke, wakisikia TCG, ulipigwa picha, ukidance, wanashangaa unadance aje kwa simu. Wanashangaa hiyo picha ni ya kitambo mbona inaonekana saa hii. Kwa hiyo ilikuwa mambo mengi, kwa hiyo mimi napenda vile naona mpaka mama yangu, my grandma, my grandma akona simu, tunaweza video call, naona mpaka anajua kutuma message, naona mpaka anajua kutuma akona tiktok account, anatuma video zake huko, bibi akiadvice watu. Kwa hiyo mimi napenda vile naona kukigrow Naona mpaka amejua kuuza vitu online. Kama analimanga nini. Analima mahindi. Naona amechukua video mahindi kwa magunia. Akionyeshana ubora wa mahindi. Naona napenda tu vile naona kukigrow. Naona wanaendelea vizuri. Saa hii, watu hawaoni video call ni iluminati. Yeah napenda vile kunagrow.

Je, unapenda kupanda milima? Ya, napenda kupanda milima sana, sana, sana. Inafanyanga mtu akuwe, unakuwa strong, unakuwa, unaweza kuinteract vizuri na nature, kwa sababu obvious, kwa milima, kuna mamiti, kuna manyasi, pia kuna wanyama. Ok, kwa mfano, when I was in high school, nikiwa form one. Hee, tukaambiwa tunaenda Mount Kenya, Heie tukakuwa excited, Tukaenda tukafika Iyo siku ikafika ya kuenda Tukaingia kwa gari tukaenda mpaka hapo Mount Kenya, hpo chini mahali mnaachanga gari, So sisi tukapanda, tukaambiwa tuvae nguo yenye si tight, nguo yenye uku free, kama ni kiatu uvae kiatu yenye iko comfortable, Tukaanza safari, Tukapanda, mtu akachoka miguu, miguu naskia nikaa inatingika huwezi hata kutembea tena So kufika huko juu, Mount Kenya ilikuanga my best ever experience, tukaenda tukafika, kuna ile iko huko juu, sikumbuki ilikuwa inaitwa lake Elvis ama something like that, so kufika huko tukaambiwa tusichokoze hayo maji kwa sababu ikichokozwa, ancestors wanapanishingi mwenye amechokoza hiyo maji, sisi na sisi ni nani tukachukua mawe, tukarusha huko Tukachota maji, tukarusha miguu, tukaogea huko miguu Hee, lemmi tell you maina, Tukijaribu kushuka hiyo mlima, tulinyeshewa, Mvua ya ice, Ilikuwanga experience mzuri, So mimi napenda kupanda milima, kutoka huo wakati nimekuwa nikienda Tunaenda tunapanda milima, kidogo tu inakuwa kama tu hike, ya ilikuwanga experience mzuri sana.

Niambie kuhusu taratibu wako wakahawa au chai. Mimi napenda chai. Nikitayarisha chai nawekanga maji kwanza kwa sufuria ina boil. Ikisha boil, naweka majani chai na sukari. Ikisha boil nikiona ime, iyo majani chai imetoa rangi vizuri, then na add maziwa. Niki add maziwa na taste, nisikie kama sukari iko sawa, then. Natoa, natoa naweka kwa jug, then kwa thermos. Nikisha maliza hapo, hii saa zingine.As in, kwa mara mingi, napikanga chai asubuhi kwa sababu napenda chai kuwa kama breakfast. Kwa sababu, majani chai inafanyanga mtu akuwe, as in, akili inaacha, usingizi inaisha, unakuwa attentive, ukiaanza siku unaanza vizuri. Sana sana napenda kukunywa chai na mandazi, ama smokie, ama chapo, anything. Chai unaeza kunywa na anything, ata food, nikikula lunch. Lazima nikunyo chai. Napenda chai sana.